Muda ambao mi huenda madukani sina muda mwafaka ambao wa kuenda madukani lakini mi hupenda kuenda madukani masaa ya jioni hapo ndipo napata wakati mwafaka wa kushughulikia mambo yanayokuwa nyumbani kuenda dukani huwa huwa unaenda wakati ambapo sana sana kuna pesa mfukoni pesa za ziada ni hayo tu.

Kwa kawaida mimi hutumia simu kila wakati. Isipokuwa wakati ambapo nipo kazini au. Wakati ambapo niko katika shughuli muhimu kama kwenye mkutano. Huwa sipendi kutumia simu yangu kwa sana. Programu ambazo ninaeza kutumia katika simu yangu ni TikTok, yaani social media. Programu nyingine ni katika kuekeza. Simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ambayo haikuwa smartphone, yaani button simu ilikuwa ya aina ya Nokia. Simu imeweza kunisaidia kubadilisha maisha yangu kwa kuwa ninaweza kuongea nina wapendao kwa haraka ninaweza pia kufanya biashara zangu kwa ufasaha bila kupoteza wakati pia wateja hunikuta katika simu, yaani simu ni kifaa ambacho kimeweza kusaidia sana katika maisha yangu mda mzuri wa kutumia kuzima simu ni ule mda ambao unaweza kuwa unalala kama usiku. Usiku ama wakati ambapo hautaki kusumbuliwa na mtu yeyote.